Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Napenda kufanya kazi na wengine lakini pia naweza kufanya kazi pekee yangu inapohitajika. Kufanya kazi na wengine huleta mawazo mapya, kubadilishi uzoefu na mara nyingi matokeo yanakuwa bora zaidi. Lakini kufanya kazi pekee yako kunanisaidia kuzingatia zaidi na kukamilisha kazi haraka bila usumbufu wowote.

Jee, unasaidia jamii ya vipi? Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki maana, kutoa ushauri na kusaidia watu kutatua matatizo yao. Nawapa taarifa zinazo wasaidia kujifunza ujuzi mpya, kuboresha kazi zao na kufanya maamuzi bora katika elimu, biashara na maendeleo yaki binafsi. Hii ina wasaidia kufikiri kwa mtazamo tofauti ili kupata suluhisho ya changamoto wanazo kutana nazo. Wakati mtu anapohisi kukwama, au kukatamaa na musikiliza na kumtia moyo. Zaidia hayo ninasaidia mawasilino na kusaidia watu kueleza mawazo kwa uwazi. Hii ina nasaidia nalenga kuwa rasilimali na kuwaminika. Inayochangia ukuwaji na ustawi wa jamii.

Unafanya nini ili kujitunza? Ili ni kujitunza ni nahakikisha ni nakuwa na mpangilio mzuri wa kazi, ninachukua mapunziko mara kwa mara nazingatia usawa kati ya kazi na kupumzika. Pia ni najifunza kila wakati ni hili kuboresha uwezo wangu na kubaki makini. Jitunza pia kuna husisha kusimamia mawazo na msongo na wamawazo, kukabiliana na changa moto na hatua kwa hatua badala ku baada ya kujilazimisha. Zaidi ya hao nahakikisha mawasialano yangu inabaki chanya na yenye heshima.

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Siwezi kuishi siku moja bila teknolojia kwa urahisi kwa sababu imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Naitumia kwa mawasiliano na kujifunza. Kupata taarifa mbalimbali. Teknolojia unirahisisha mambo mengi ya kuokoa muda. Ata hivyo naamini kuwa inawezekana kujaribu kuishi bila teknolojia kwa siku moja. Ingawa inaweza kuwa changamoto kufanya hivyo. Kunaweza kunisaidia kupumzisha akili. Kupunguza utegemezi mkubwa wa vifaa vya kidijitali na kuzingatia maisha ya halisi na pia kungekua kunipa nafasi ya kuhimarisha mahusiano ana kwa ana na kufarahia na mazingira na kujitafakari zaidi.

Je, unapenda kucheza michezo ya video? Ndiyo napenda michezo ya video hasaa kwa sababu inanisaidia kuburudika, kupunguza msogo wa mawazo na kufikiria kwa ubunifu. Michezo ya video pia hunipa changamoto zinazosaidia kukuzo uwezo wa kufikiri kwa haraka na kufanya maamuzi. Zaidi ya hayo pia ni njia nzuri ya kuungana na marafiki kushirikiana kwa timu. Ata hivyo napenda kucheza kwa kiasi ili kuhakikisha haingiliani na majukumu mengine ya kila siku.

Unapendelea kunyoa au kufaa ndevu, napendelea kunyoa kwa sababu unifanya nijisikia nadhifu, safi na mwepesi zaidi. Pia ni rahisi kujitunza na kunipa mwonekano niliouzoea. Hata hivyo, naona kufaa ndevu pia kuna mvuto wake wa watu wanazozipenda na wanaweza kujitunza vizuri. Mwisho wa siku yote inategemea ladha la binafsi na kinachomfanya mtu ajisikie kujiamini.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Kuanza mradi mpya wa kazi kunahitaji mpango mzuri na wa hatua kimfumo baadhi ya mambo ama hatua tunazozifuata ni kutambua uanzo wa tatizo. Ili ni kufikiria ni tatizo gani unataka kutatua na uwezo gani unataka kuendeleza. Bado kuna kufanya utafiti, kuangalia wazo lako, linalofanikiwa na kabla mahitaji ya soko na changamoto zinazoweza jitokeleza. Bado naweka malengo, kuandika malengo yangu ya uwazi ya kufanya napimika na yanayoweza kufikiwa. Bado kupanga rasilimali, kutambua ni watu, vifaa, muda na pesa gani unahitaji. Pia kwanza ni ya mwisho ni kuanza hatua kwa hatua, usijaribu kila kitu mara moja, anza kidogo jaribu kisha upanue baadae.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako, ninataka kufikia mafanikio makubwa katika kazi yangu ya ku na kuwa na ujuzi wa kina kuendelea kujifunza kila siku. Lengo langu ni kuwa mtaalama anayeshimiwa badaye unaweza kushirikisha maarifa yake kwa wengine na kusaidia jamii na njia chanya. Pia nataka kuunda muradi wa mfumo naweza kubadlisha maisha ya watu na urahisi wa ufanisi. Katika kazi yangu nataka kujenga heshima, kujiamini na kushawishi mzuri kwa wale wanaozunguka. Mwisho nataka kuhakikisha kwamba kila hatua inayochukua inasaidia kukua kibinafsi na kitaaluma.

Je, unapenda asali. Ndiyo napenda asali. Nitamu ya asali inaladha nzuri na pia faida nyingi kiafya. Asali husaidia kuongeza nguvu, kuimarisha kinga ya mwili na ni mbadala mzuri wa sukari ili inapendeza. Inapendeza sana ikitumiwa kwenye chai maziwa na hata peke yake.

Unapenda mikutano ya haina gani? Unapenda mikutano ilio na malengo wazi ya enye tija. Mikutano iwe fupi lakini enye mauthui. Ampapo kila mtu anajua lengo na anapata nafasi yake ya kuchangia mawazo. Pia inaendelea mikutano inaweishimu mda wa watu na enye mandalizi mazuri ya inaomalizika na maamuzi au watuweza kuchukua. Iwe ni ana kwa ana mtandaoni muwimu zaidi kwangu ni mawasiliano wazi. Ushirikiano na matokeo yanaonekana.

Unakaa hadi saa ngapi usiku kwa kawida nakaa hadi saa tano au saa sita usiku kutegemea na majukumu ama kazi nilionayo siku hiyo. Nikiwa na kazi au jambo muhimu naweza kuchelewa kidogo zaidi lakini napendelea kulala mapema ili nipate mapumuziko ya kutosha. Na kuamuka nikiwa na nguvu siku inayofuata ili kuendeleza mambo yangu kwa majukumu yaliyo nifuata kwa hiyo siku.

Je umewahi kufuga mnyama. Ndio, nimewahi kufuga mnyama. Kwa mfano, nimewahi kukuwa napaka na kuku, kufuga wanyama kuna nisaidia kujifunza uwajibikaji, subira na jinsi ya kuhudumia kwa upendo. Pia nifuraha kuona wanyama wakikua na kuendelea kuwa na afya nzuri. Ni uzoefu mzuri wakujifunza maadili ya kuwatunza na kushirikiana nao.

Je, unagawanya taka zako? Ndiyo ni nafanya jitihada ya kugawanya taka zangu natega taka zinazoweza kutumika tena na kuchakatwa pia plastiki karatasi na chupa kando na taka zisizo kutumika tena. Hi usaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kushirika katika ulinzi wa raslimali za asili. Pia ninjia nzuri ya kuanzisha ya tabia nzuri na kuifadhi kuonesha uwa jipikaji wa kijamii. Kwa hivyo napunguza muzigo wa taka kwenye muzigira na kuchangia jamii yenye afya zaidi safi.

Unashughulikia muda wa mwisho vipi. Napanga muda wangu vizuri kushughulikia muda wa mwisho kwa ufanisi. Kwanza nina gawanya kazi kukubwa na sehemu ndogo ndogo na kuweka ratiba ya kila hatua. Kisha napanga vipau mbele kulingana na umuhimu na haraka. Ili kuhakikisha kazi nazohitajika dharura zinashughulikiwa kwanza. Wakati mwingi napanga muda wa ziada kwa kazi nazotarajia na kuepuka kuchelewa. Pia napima maendeleo yangu ya mara kwa mara kurekebisha mpangilio ikiwa kuna haja. Kwa hii njia ninaweza kukamilisha kazi yangu kwa wakati bila stress huku nikihakikisha matokeo ni bora na yenye ubora.

Je, kuna ndege wakufugwa nyumbani? Ndiyo. Nimewahi kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani kama tai mdogo wa kasuku, mdogo. Kufuga ndege nyumbani kunanisaidia kujifunza ustadi wa kuhudumia, kuwa makini na kuelewa tabia za wanyama. Pia ni burudani kuona ndege wakirukaruka ndani ya nyumba na kucheza. Na kuna nipima furaha na utulivu. Ata hivyo, wanahitaji uangalizi wa karibu, chakula sahihi na mazingira sahihi ili ndege wawe na afya na furaha.

Chakula gani cha jadi unachokipenda? Napenda cha jadili kiswahili wali na samaki kukaanga au nyama ya kuchoma. Pia napenda kuboga za majani kama sukuma wiki na mchicha ambazo hutoa ladha mzuri na yenye afya. Vile vile napenda vitumbua na maandazi. Chukula cha jadi kinanipea hisia za utamaduni na uunganishi wa familia na jamii pia huchangia kula, lishe bora, la lisilo na chakata sana.

Unaimizaje ushirikiano katika timu. Naimiza ushirikiano katika timu kwa kuunda mazingira ya mawasiliano wazi na ya heshima. Kwanza napenda kushiriki hamazisho kushirikisha mawazo na kwa mapendekezo bila hofu ya kukosolewa. Pia na mpangilio mikutano au majadiliano ya pamoja kwa mfano ushirikiano kusaidia wengeni pale wanapoitaji kushirikiana kwenye kazi ngumu. Zaidi napenda kuweka malengo ya pamoja ambayo mshiriki anawaza kuelewa na kuchitolea kufanikisha. Kwa njia hii timu inakua imara na yenye tija na inafanikisha matokeo bora.

Unajikinga vipi najua kali. Najikinga najua kali kwa kuchukua tahadhari mbalimbali. Kwanza napendelea kuvaama vazi yenye rangi, nye pesi naya kupanua mwili. Moja nakofia na miwani jua ili kulinda uso na macho. Pia unahakikisha kutumiai krimi ya kulinda jua yenye kwenye ngozi ikifika po sehemu zilizo wazi. Na pendelea pia kuepuka kuwa nje ya muda mrefu wakati jua ilimewaka sana ama nikali hata kati ya masaa kumi juni. Kunywa maji ya kutosha pia ni muimu ili kuepuka kiu na upungufu wa maji mwilini.

Unafanya marafiki wapya vipi? Nafanya marafiki wapya kwa kuwa wazi la kirafiki na kusikiliza wengine kwa makini. Kwa hayo napenda kuanzisha mazungumuzo na kuonyesha shauku ya masilai ya pamoja kama vile shule, kazi ya uburudani. Naonyesha heshima na huruma nikihakikisha kila mtu anajiskia kubarikiwa na kukubalika. Pia napenda kushiriki uzoefu wangu kidogo kidogo huku nikichunguza mambo wanayopenda. Kuzushia kwenye mashughuli za pamoja mchezo miradi ya kijamii pia unanisadia kufungua foza za marafiki wapi.

Unapata abari wapi? Napata habari kutoka vianzo mbalimbali vya kuaminika na vya kisasa hii ni pamoja na tofuti za habari, magazeti, report na serikali. Mchapisho wa kitalumu na vianzo vya mtandao nivyo inavyo nibisha ukweli. Pia napata habari kupitia tafiti za data zilizo opo, ambapo naweza kuchambua taarifa ya kutoa matokeo yenye uhakika. Zaidi nazingatia vianzo vya moja kwa moja kama mahojiano au taarifa kutoka kwa watalamu ili kwa akisha habari ni sahihi imara, inayo aminika kabla kushirikisha.

Unafanya nini kila asubui unapo amka kila asubui ninapoamka napenda kuanza kujiandaa kisaikologia na kimwili. Kwanza nashukuru kwa siku mpya na kufikiria malengo ya siku hiyo. Kisha napenda kufanya mazoezi madogo. Madogo ili kunyoosha mwili ili kuamka vizuri na kuongeza nguvu. Baada yake napanga ratiba yangu ya kila siku. Ni kitambua kazi zangu mpia ya muda maranyingi. Pia uchukua muda kwa chakula cha asubuhi chenye afya na kunywa maji ya kutosha. Atimae napitia taarifa muimu za mawasiliano. Madogo kabula ya kuanza sikazi ili kuwanza siku ni kiwa makini tayari na mwenye tija.

Nini kinachokufanya ufurahi sana? Kinachonifurahisha sana ni kuona matokeo mazuri ya kazi yangu na jinsi inavyosaidia wengine. Napenda kuona watu wakifanikisha malengo yao ya kupata msaada waliohitaji kwani inahakikisha kuwa juhudi zangu zina faida. Pia furaha yangu unaongeza unapokuwa katika mazingira yenye mazungumzo. Mazungumzo mazuri hushirikiana na heshima ambapo kila mtu anajisikia kuthaminiwa vile vile kuona maendeleo binafsi ya kujitunza kitu kipya au kutatua changamoto ngumu kunaleta furaha kubwa kwa kifupi. Furaha yangu inatokana na mafanikio msaada kwa wengeni ukuwaji wa kibinafsi.

Somo gani la sayansi unalipenda zaidi. Napenda somo la sayansi ya maumbile kwa sababu inanisidia kuelewa jinsi viumbe hai vina vyo fanya kazi kuishi na kulingana na mazingira yao. Pia napenda kemia hasa jinsi vitu vinavyobadilika na kuunda mchanganyiko kwani inaonesha namna dunia yetu kila kitu ina fanya kazi. Zaidi zinifikia pia zinavutia na kueleza nguvu mwendo wa kanuni za asili zinazokuletea teknolojia tunayoamini kila siku kwa kifupi na penda masomo ya sayansi inayochanganya kujifunza kufikiria na kwa kina kuona jinsi dunia inavyofanya kazi.

Mafanikio gani ya binafisi unayothamini kazini? Mafanikio nayothamini binafisi kazini ni kusimamia miradi vizuri na kuonekana matokeo chanya yanapotokea. Najivunia pale napoweza kutatua changamoto ngumu kutoa suluhisho linalosaidia wengine na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora. Pia nathamini pale inapokuwa na ushirikiano mzuri na wenzangu na kuona kila kitu inafanikisha sehemu yake. Kwani hiyo inaonyesha uongozi mzuri na tiji ya pamoja. Zaidi najivunia pamoja pale ninapojifunza kitu kipya kinachoniongeza ujuzi wangu na kunifanya niwe bora kazini.

Unakumbuka mwalimu gani kutoka shule. Ndipo unakumbuka mwalimu moja kutoka shule ambayo alinifunza C2 somo bali pia maadili ya maisha. Alikuwa unahuruma, akisikiliza kila mwanafunzi na daima akitupa motisha kujifunza kwa bidii. Alikuwa anambinu za kufundisha zenye kuvutia, akifanya masomo kuwa rahisi kuelewa na kushiriki katika kila mtu, kushirikia kila mtu. Zahidi ya nifutufundisha umuhimu wa nidhamu, ushirikiano kwa thamini wengine na kumbuka jinsi ya alivyo kuwa akiimiza kila umoja kufanikisha malengo yake ya kushirikia bila woga, mwalimu alibaki chachu ya musukumo ya motisha na kumbukumbu yake inabaki kuwa ya thamani kubwa kwangu.

Unaviolea nyuele za komara ngapi? Mimi napendelea kulea nywele zangu mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na muda au ali yake nywele. Kulea nywele kuna uzisha kuosha na utaratibu kutumia sabuni au shampoo ina wafai na nywele. Na wakati mwingine kutumia mafuta ya cream za kulainisha ili kuondoa ukavu. Hivi napenda kuzingatia kulea nywele kwa upole ili kuzingatia. Ili zishae vizuri na kudumu zikiwa na hafya kwa kifupi kulea nywele kwa utaratibu ni muimu ili ziwe nathifu. Zenye nguvu na zinazonekana vizuri kila siku.

Je, unapenda hesabu. Ndiyo napenda hesabu. Ninazipenda kwa sababu zinanisaidia kufikiri na kwa utaratibu, kutatua matatizo ya mantiki na kufanya maamuzi sahihi. Hesabu pia hutumika sana katika maisha ya kila siku kama kupanga fedha muda na kazi. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuwa changamoto napenda changamoto hizo kwa sababu hunisaidia kukuza uwezo wa kufikiri kwa kina na makini.

Hali gani ya hewa unayoipenda? Napenda hali ya hewa ya joto kidogo na jua hafifu, ambapo si moto sana na si baridi sana. Hali kama hii hufanya niwe nanguvu ni shike shughuli kwa uraihisi na pia ni rahisi kuwa inje ya kufanya kama zoezi. Pia napenda mvua nyepesi mara kwa mara, kwani uleta utulivu usafishi wa hewa, huchangia mazingira ya kijani. Kwa kifupi napenda hali ya hewa inaewa isisha shughuli za kila siku inafahamu kwa mwili inatoa raha ya kisaikolojia.

Tabia gani ya watu inakuchukiza. Tabia inaonikera zaidi kwa watu ni ukosefu wa heshima na upuzi wa maneno au matendo napendelea watu kwa ukweli wakiwa na heshima kwa wengine na kushughulika na changamoto kwa busara. Tabia kutoridhika kila mara kuharibu kazi za wengine au kutozingatia muda pia inanisumbua kwani inavuruga ushirikiano na tija. Pia inakera pale wa watu wanapojitumia kwa ubora kuliko wengine na kiburi ya badala ya kushirikiana. Kwa kifupi tabia zinazokosa heshima, uwajibikaji na ushirikiano ndizo zinazonichukiza zaidi.

Kazi gani ya nyumba unaichukia zaidi? Kazi ya nyumba ninayo ichukia zaidi ni kusafisha bafuni, hasa kuosha choo na kuondoa uchafu ngumu. Inanisumbua kwa sababu hizi kazi harufu isiopendeza kwa mara nyingine na chukua muda mwingi na nguvu. Ingawa ni lazima kuifanya mara kwa mara ili kudumisha usafi wa nyumba. Na pendelea kufanya kazi nyingine za nyumba kama kupika, kupanga au kufua ngua. Kwa kifupi kazi hiyo ni ya kuchosha isiyo pendeza. Lakini ni muhimu kwa afya na usafi wa familia.

Ni zoeya gani mzuri ulilo jenga? Zoeya zuri nililojenga ni kusoma kila siku na kupanga muda wangu vizuri. Kusoma kuna nisidia kujifunza kitu kipya, kuongeza ujuzi na kuboresha ufahamu wangu wa jumla. Kupanga muda kuna nisidia kukamilisha majukumu yangu bila kuchanganyikiwa na pia kunatoa nafasi yama mapuziko na burudani. Zoeya hili pia limenifanya niwe mwenye nidhamu makini na mwenye tulivu kwani nina juwa ni lini cha kufanya kazi na lini cha wakati wa kupumzika.

Unapanga kazi zako vipi, jinsi ninavyopanga kazi yangu ni kueka vipaumbele kugawa kazi ndogo ndogo na kupanga ratiba ya muda, kwanza natambua kazi zote zinazohitajika kufanya na kuziorodhesha, kisha napanga kazi na kulingana umuhimu na dharura. Kazi au yenye muda mfupi hupewa kipaumbele cha kwanza baada ya hapo inagawa kazi kubwa kubwa na hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kushughulikia na zinazonisumbua. Pia napanga ratiba ya muda kwa kila siku na kujumuisha mapumziko ili kuepuka kuchoka.

Unawakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Wafanyikazi wapya nawakaribisha kwa kuwapa motisha, kuwaeleza mazingira ya kazi na kuwapa mwongozo wa hali. Kwanza nawakaribisha kwa maneno ya ukarimu na kuwapa hisia ya kuwa sehemu ya timu. Kisha nawanesha ofisi, utaratibu wa kazi na rasilimali wanazozitumia. Nawafahamisha malengo ya timu na jinsi kila mtu anavyoweza kuchangia. Na mara nyingine nawapa mwongozo wa awali au mafunzo madogo ili waweze kuelewa majukumu yao vizuri.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa kikapu, duniani mara nyingi huchukuliwa kuwa Lebron James. Amekua na taaluma ya miaka mingi katika NBA. Akicheza kwa timu kadhaa na Tilelevand za Kalazias, Miami Heat na zinginezo. Uwezo wa kipekee wa kucheza nafasi nyingi kuongoza timu na kutoa matokeo bora kwa kwakila mchezaji. Ana rekodi nyingi za kufunga pointi kutoa pasi na kushika mpira kukurudisha. Zaidi ya taaluma yake anapoongoza na maadili ya kazi kwa bidii, uongozi na kusaidia jamii. Jambo linalonifanya kuwa mfano wa kuigwa kwa mchezaji na mashambiki.

Nini kinachokufanya ucheke? Kina nifanya nicheke sana ni vitu vya kuchekesha vya asili ya omi paka ya kucheka ya akili. Kwa mfano tabia zisizo za kawaida kikejeli za marafiki na neno kumbafu unaochanganya ubunifu ulete kicheko. Pia hadithi za kushangaza na kutukia jambo lisilo za kawaida linaloweza kuchekesha. Kwa kifupi chochote kinachovutia hizia zangu kwa njia za ucheshi kejeli nzuri au ajabu la kirafiki kinanifanya nicheke na nisikie furaha mara moja.

Niambie kuhusu mfanyabiashara bora zaidi. Mfanye Bora Zaidi duniani mara nyingi huchukuliwa kuwa Elon Musk kutokana na uvumbuzi wake na mafanikio makubwa katika biashara na teknolojia amekua kiongozi wa kampuni kama Tesla. Akibadilisha sekta za magari na umeme ufanisi na teknolojia za ubongo Elgo ni mfanye biashara waki pekee kwa sababu ana uwezo wa kufikiria bali kuchukua atari na kuleta teknolojia mpya inayo wasaidia binadamu pia anajulikana kwa bidii uvumbuzi na malengo makubwa kuboresha maisha ya watu duniani. Mfano wake naoneshe jinzi ubunifu, marifa na ushawishi wa biashara vina viweza kuleta mabadiliko makubwa.

Unaboresha naje mchakato ya kazi naboresha naje mchakato ya kazi kwa kazi kwa kuchambua atuwa zilizopo. Kutambua changamoto na kuanzishia njia la kuboresha jofanisi. Kwanza napitia kila atua ya kazi ilikuona ni sehemu gani na uchukua muda mwingi. Ninapunguka ubora na uzinazukua na chanzo cha makosa. Chinapendekeza suluisho kuwa ni kutumia zana mpya kupangilia muda vizuri na kubadilisha mutiririko wa kazi iliku raisisha mchakato. Pia napokea maoni kutoka kwa wenzangu kwaani wanapata changamoto na mawazo kutofotia na wasaidia kuboresha kazi.

Je, unapenda kuimba? Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunifanya nijisikie huru, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha mwilini mwangu, na inanipa utulivu na kupunguza mawazo. Ata kama si mwimbaji wa kitaalamu napenda kuimba kwa burudani. Hasa nikiwa peke yangu na nikiwa katika mazingira ya faraja. Ni njia nzuri ya kujieleza na kujifurahia muda.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipia. Kujaribu chakula kipya hunipa uzoefu mpya hunifungua ladha tofauti na hunisaidia kujifunza tamaduni za wengine. Napenda hasa kuonja vyakula vya jadi, kutoka maeneo tofauti kwa sababu kila chakula kina hadithi na utambulisho wake. Njia nzuri ya kufurahia maisha na kupanua upeo wangu wa ladha.

Shuguli yako ya kupendezwa ni hipi. Shuguli yangu ya kupendoza ni kusoma na kujifunza mambo mapia napenda kuchunguza taarifa kuelewa sayanzi, historia na teknolojia ya kufikiria jinzi ya kutumia maarifa hayo katika maisha ya kila siku. Shuguli hi uni furaisha kupanua ufaamu wangu na kunisaidia kuboresha ujuzi wangu. Zaidi kusoma kuna nipa utulivu ya kufungua njia ubunifu na mawazo mapia. Kwa kifupi ni shuguli inayochanganya burudani kujifunza na kukuza akili yangu kwa wakati mmoja.

Je, una kumbukumbu gani ya kutisha? Kumbukumbu ya kutisha inaweza kuelezea ile ya kutukea kwa ajali ndogo au tukio la ghafla linalokushangaza sana. Kwa mfano tukio la hatari linatokea ni halisi hatari ya hapo papo kama kuanguka na au kubuso na tukio tunao tarajiwa. Kumbukumbu hizo zinabakia akilini kwa sababu zinahusiana na hofu mshangao au hali ya dharura na mara nyingi zinazofundisha kuwa makini zaidi katika maisha yetu ya kila siku. Ingawani tukio la kutisha pia huleta ufahamu na taadhari kwa siku za usoni.

Niambie kuhuzu michezo uaopenda kutazama napenda kutazama michezo inayohusisha mpira wa migu, mpira wa kikapu au riatha napenda mpira wa miguu kwasababu unachanganya mbinu kasi na mshikamano wa team. Niburudani kubwa kuona mikakati ya wachezaji mpira wa kikapu unavutia kiasi yake mbinu za kupiga pointi na ushindani wakaribu. Vile vile riatha upendezwa kuona wanariatha wakijitahidi kufanikisha rekodi zao. Kwani inatia moyo na kuonyesha bidii ya ustadi wa mwili na kifupi na penda mchezo unao changanya ushindani, mbinu kasi na ufuraha ya kuona wachezaji waki, timiza malengo yao.

Jee, wewe ni mtu wa ubunifu? Ndio, ninaona mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria mawazo mapya kutafuta njia tofauti za kutatua matatizo na kuleta mabadiliko chanya katika kazi au shughuli ninazozifanya. Ubunifu hunisidia kuboresha michakato, kuwasilisha mawazo kwa njia ya kipekee na kuona fursa pale wengine wanaona changamoto pia napenda kujifunza kutoka kwa watu na mazingira tofauti jambo linalo chochea zaidi ubunifu wangu.

Je, unapenda hadithi za ajabu? Ndiyo napenda hadithi za ajabu hunivutia kwa sababu zinachochea fikra, ubunifu na kunifanya niwaze mambo nje ya kawaida. Hadithi za ajabu mara nyingi huwa na mafunzo yanayofichika, msisimko na hali ya mshangao inayofanyika nisichoke kuzisikiliza au kusoma. Pia inanisidia kupanua mawazo na kuona dunia kwa mtazamo tofauti.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika napenda kubaki utulivu na kupanga shughuli badala. Kwanza naangalia vifaa vya mwanga kama taa za au mtungi ya taa ili kuendelea kuona. Cnapendelea kufanya shughuli ambazo ya hazihitaji umeme kama kusoma vitabu, kupanga kazi zangu na kufanya mazoezi kidogo. Wakati mwingine napenda kutumia fursa hiyo kuzungumuza na familia au wenzangu au kutafakari kwa utulivu na kwa kifupi hunipanga kubadilisha shughuli na kutumia muda vizuri bila kuchanganyika na kupoteza muda hadi umeme urudi.

Je, unapenda kupiga picha? Naam napenda kupiga picha kwa sababu hunivutia kwa sababu hunirusu kunasa matukio kumbukumbu na uzuri wa mazigira au watu. Ni njia ya kueeleza kwa ubunifu na kuhifadhi kumbukumbu za muda muhimu. Pia hunifanya niwe makini zaidi na maelezo madogo yanayonizunguka.

Unajiisi vipi unakusubiri kwenye mstari. Napojihisi kusubiri kwenye mstari mara nyingi najihisi kidogo kuchosha lakini najitahidi kwa kuwa mvumilivu wakati mwingine inakua changamoto hasa ikiwa mstari ni mrefu au kuwa unacheleweshaji. Lakini napenda kutumia muda huo kufikiria mapango ya mambo yangu ya kusoma kitu kidogo. Kwa hiyo nigawa si jambo linalo furahisha sana najitahidi kufanya muda huo kuwa watija na kuepuka hasira hau msongo.

Unashiriki vipi katika jamii yako. Nashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na wengine, kusaidia pale inapowezekana na kuchangia mawazo chanya. Napenda kushiriki katika shughuli za kijamii kama mikutano za na kazi za kujitolea au miradi ya maendeleo inayolenga kuboresha maisha ya watu. Pia nawasaidia wengine kwa ushauri, kushirikisha maarifa na kuhimiza mshikamano wa maadili mema. Kufanya hivyo ninachangia kujenga jamii yenye umoja, msaada na maendeleo endelevu.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Kinywaji nachopenda kunywa asubuhi ni chai yenye maziwa na kahawa nyepesi. Chai hunipa muamuko wa asubuhi na kunifanya nijisikie mtulivu. Huku kahawa ikinipa nguvu na hunishawishi kuanza siku vizuri. Pia napenda kunywa maji ya kutosha asubuhi ili kuanza siku nikiwa nimekaa maji mwilini na kuimarisha afya. Kwa kifupi kinywaji cha asubuhi kinapaswa kunipa nishati, muamko na utulivu kwa siku nzima.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Natumia kompyuta zaidi kwa kufanya kazi, kujifunza na kwasiliana wengi. Kwa kazi hunisidia kupanga miradi, kutengeneza, ripoti, kusimamia shughuli mbalimbali kwa urahisi. Katika kujifunza kompyuta inaniwezesha kupata taarifa, kusoma makala na kuchambua ndata kwa haraka. Pia hufanya mawasiliano ya mtandaoni kua rahisi kupitia barua pepe, ujumbe au mkutano ya mtandao. Zaidi mara nyingine hutumika kwa burudani kama kwa kuangalia video na kushiriki mitaoni ya kijamii. Kwa kifupi kompyuta ni chombo muhimu kinacho rahisisha kazi, elimu, mawasiliano na burudani.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa besiboli. Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ni pale mchezaji anapoipiga mpira kwa nguvu na usahihi ili kufanikisha pointi. Katika kipindi hiki mchezaji wa bata anapaswa kuzingatia kasi. Mwelekeo wa mpira na nafasi ya mashabiki wake huku wachezaji wa timu pinzi wakijaribu kumzuia ni wakati wa msisimuko mkubwa kwa wachezaji watazamaji kwa sababu matokeo ya hatua hii inaweza kubadilisha mchezo mzima zaidi wakati unahitaji umakini ustadi na ujasiri na mara nyingi hufanya mashabiki wajione kwa shoku kubwa.

Je, unapigakura, ndiyo unapigakura pale napopewa, fulsa nikiwa na umri wa kisheria. Napenda kushiriki katika uchanguzi ili kusisika sauti yangu kuchangia maamuzi ya jamii na kuleta mabadiliko chanya kwahiyo ni njia muhimu ya kidemokrasia kwani kila mtu ana nafasi ya kushiriki katika uchaguzi wa viongozi. Kabla kupiga kura unapenda kufahamu wagombea na sira zao ili kufanya uchaguzi wabora, wabusara na wenye mantiki.

Unapenda kujifunza kihistoria? Ndio napenda kujifunza kihistoria. Kihistoria hunisaidia kuelewa tulikotoka, kwa nini mambo yako jinsi yalivyo leo na kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya watu wa zamani. Pia hunipanua ufahamu wangu wa tamaduni, viongozi na matukio muhimu yaliyounda jamii ya dunia kwa kijumla. Kujifunza historia hunifanya nifikirie kwa kina na kuthamini zaidi maendeleo ya binadamu.

Niambie kuhusu njia unayotumia kupumzika. Njia ninayotumia kupumzika ni kuchukua muda wa utulivu, kufanya shughuli za burudani na kuondoa mawazo haya ya stresi. Mara nyingi napenda kusoma kitabu, kusikiliza muziki na kutazama michezo ya televisheni. Pia na mara nyingi napenda kutembea nje kufanya mazoezi madogo na kufikiria kwa utulivu ili akili yangu ipate pumziko. Zaidi kutumia muda wa familia au marafiki hufanya nipate furaha na kupunguza mafadhaiko. Kwa njia ya kifupi zinazopumzika usaidia kujenga utulivu, kuondoa msongo wa mawazo na kurejesha nguvu ya mwili na za akili.

Niambie kuhusu muziki unaoipenda. Muziki napenda muziki unaochanganya furaha, utulivu na hisia za kusisimua. Kwa mfano napenda muziki wa kiswahili wa asili, pop na kidogo za jazz. Kwa sababu hutoa midundo mizuri na maneno yenye maana na kunisaidia kupumzika au kupata motisha. Muziki hunifurahisha, hunifanya nijisikie huru na mara nyingine hunipanua mawazo yangu au kunikumbusha kumbukumbu nzuri. Pina napenda kusikiza mziki unaoweza kuchezwa na wengine kwani unaleta mshikamano na furaha pamoja.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Zawadi nzuri niliyoipokea ni kitabu cha kipekee, kilichonipa maarifa na msukumo. Nilifurahi sana kwa sababu si tu ilikuwa zawadi ya kifedha, bali pia ilinisaidia kujifunza kitu kipya, kufikiria kwa kina na kukuza ujuzi wangu. Zawadi hiyo ilinionyesha kuwa mtu aliyenipatia alitambua maslahi yangu na alitaka kunipa kitu chenye maana na cha kudumu. Hili lilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kuhamasika zaidi katika masuala yangu ya kibinafsi na kielimu.

Kazi gani unayoithamini zaidi? Kazi unayoithamini zaidi ni kufanya kazi kwa bidii na kwa huminifu ili kufanikisha malengo ya timu ya ukibinafsi najifunia pali napoweza kutuwa matokeo bora kusaidia wengine na kuakishia kila jambo linafanyika kwa wakati una bora. Pia nathamini kazi nazoimiza mbunifu, study na mshikamano katia wanzangu. Kwa ni unachangia maendeleo kwa pamoja kazi na ni akikishia kuwa juhudi zangu zina maana. Na kuamba na zinaweza kuleta tofauti, chanya na kujifunza na kukuza uwezo wangu.

Unapenda kwenda madukani lini? Napenda kwenda madukani asubuhi mapema au jioni wakati kuna watu wachache na mazingira ni tulivu. Asubuhi inanipa na fasi ya kununua kwa utulivu na kupanga siku vizuri. Huku jioni ikifaa bada ya kumaliza majukumu ya kazi. Sipendi sana kwenda madukani wakati wa msongamano mkubwa kwa sababu uchosha na kupoteza munda zaidi.

Unafanya nini kulinda mazingira? Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kuchukua hatua ndogo za kila siku zinazosaidia usafi na uhifadhi wa rasilimali. Kwa mfano, napendelea kutenganisha taka, kutumia maji na umeme kwa uangalifu, na kupanda miti au kushiriki katika shughuli za kijamii za usafi. Pia napendelea kutumia vifaa vinavyoweza kutumika tena badala ya taka zinazoharibu mazingira. Zaidi napenda kuwaelimisha wenzangu kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira ili tuwe na jamii yenye afya na mazingira safi. Kwa kifupi, kuchukua hatua zinazosaidia uhifadhi, usafi na ustawi wa dunia yetu.

Chakula gani unakula mara nyingi mchana? Chakula nachokila mara nyingi mchana ni wali na boga pamoja na proteini kama samaki, kuku na hata nyama ya ng'ombe. Hii ni chakula ya mchanganyiko ambacho kinanipa nguvu, lishe bora ni shati ya kutosha kuendelea na shugli za mchana. Mara nyingine pia napenda kuongeza mbawa za karanga au ndizi ya kukaanga kama ni kipekee cha ladha. Kwa kifubi chakula changu cha mchana huchanganya lishe nguvu na ladha nzuri ili njisikie tayari kwa shuguli za siku.

Umewai kushiriki mashindanoni? Ndiyo nimewai kushiriki kwenye mashindanoni. Kushiriki uo ulinipa uzoefu mzuri wa kujifunza jinzi ya kushindana haki, kujiamini na kufanya kazi chini ya shinikizo. Pia ulinisaidia kukuboresha ujuzi wangu kushirikiana na wengine kubali matokeo iwe ni ushindi au changamoto. Kwa jumla mashindano yamenijenga kuwa mwenye utubutu ni tamu na hamasa ya kufanya kazi zaidi.

Una kumbu kumbu gani nzuri za shule? Kumbu kumbu zuri za shule zinazokumbuka ni zizi siku za michezo, sherehe za shule na muda wa kucheka na marafiki. Ndefraeo kushiriki kwenye mashindano ya michezo kupanga jukwaa katika sheree na kujifunza kwa furaa pamoja na wezangu. Pia nakumbuka walimu walio kuwa na uruma wa kutufundisha na kwanjia za kuvutia njambo lilo lifanya niwe na amasa ya kujifunza. Kumbukumbu izi hunifanya nijisikie furaha na kushukuru wakati nilio kuwa shule na mara nyingine hunirudisha nyuma kunikifuraia urafiki na matukio ya kipekee tu lio shirikiana.

Unaweka neno siri salama vipi? Naweka neno siri salama kwa kutumia mbinu za usalama za mbinu dhabiti. Huwa napenda kutumia neno siri lenye mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, nambari, alama maalum ambalo ni ngumu kukisia. Pia sipendi kutumia neno siri sawa kwa akaunti nyingi. Kila akaunti ina neno siri yake na kipekee. Zaidi ya mara kwa mara napenda kubadilisha neno siri ili kuepuka taarifa kiurahisi au zinazojulikana hadharani. Wakati mwingine ninatumia vitumiaji vya meneja wa nenosiri ili kuhifadhi kwa na kulinda nenosiri salama bila kuyalazimisha akilini.

Jee, wewe ni mtu wakuwamuka mapema au usiku. Mimi ni mtu wakuwamuka mapema. Napenda kuanza siku mapema kwa sababu kunanipa utulivu na muda wa kupanga mambo yangu na nguvu ya kufanya kazi kwa umakini kabla ya usumbufu mwingi kuanza. Kwa muka mapema au nisaidia kuwa natijia zaidi na kuendeshe siku yangu vizuri.

Unatumia simu yako kwanini zaidi? Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupitia taarifa. Naitumia kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kupitia simu. Ujumbe au mtandao wa kijamii. Pia hunisaidia kupata habari, kujifunza mambo mapya na kupanga shughuli zangu za kila siku kama ratiba, kumbukumbu na malipo. Zaidi ya hapo, wakati mwigine huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki na kuangalia video.

Je umewahi kuona bahari naam ndiyo nimewahi kuona bahari ni tukio la kuvutia sana upeo wake mpana sauti ya mawimbi na upepo wa bahari hunipa utulivu zaidi ya nafuraha na pia ni kwenda bado kupunguza mawazo au ya akili. Kuiona bahari hunifanya nidhamini uzuri wa asili na nguvu ya mazingira.

Umewahi kuenda kwenye tamasha la muziki? Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, ilikuwa tukio lenye msisomko mkubwa, mziki kwa pamoja, wa moja kwa moja watu wengi wenye furaha na mazingira yaliyojaa nishati. Kuona wasanii wakitumbuiza live na kushiriki kuimba kwa umati, kulinipa kumbu kumbu zuri sana. Tamasha ilinifundisha pia nguvu ya muziki katika kuunganisha watu na kulete furaha ya pamoja.

Kipawa gani una? Kipawa changu ni kusoma kufikiria na kwa kina kueleza mawazo yangu ya wazi na penda kuchambua changamoto kutatua matatizo na kwa busara na kushiriki ujuzi wangu kwa wengine. Zaidi nina kipawa cha kushirikiana kuamazisha wezangu kujenga ushirikiana na motisha katika timu au jamii. Kwa kifupi kipawa changu kina usiana na ubunifu wa akili mawasiliano na kusaidia wengine kufanikisha malengo.

Una fanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali napenda kujilinda kwa mavazi ya joto kutumia blanketi na kubaki karibu na vianzo vya joto. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai na kukaa vikao vya kumarisha mwili. Mara nyingine napenda kufanya mazoezi madogo ndani ya nyumba ili nishike mguvu na joto mwili. Zaidi napanga shughuli zangu ili nishishike sana baridi na kutumia muda huo kwa kusoma, kufikiria na kufanya kazi zandani.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki ya wa karibu zaidi ni mtu anae ninae muamini sana na ninaejisikia huru kwa kumuamini mwenyewe ni kiwa nae. Tukipatana kwenye kazi ni mtu anayenisikiliza nishauru na uwaminifu. Na yuko karibu nami wakati wa furaha na changamoto. Tunashirikiana mawazo kucheka pamoja na kusaidia na kukuwa kimaisha. Kitu muhimu zaidi ni kwamba rafiki huyo unikubali nilivyo na unipa nguvu ya kuendelea na mbele.

Je, unapenda kupanda milima? Ndiyo napenda kupanda milima, kunapendeza kwa sababu kuna nipa changamoto ya kimwili na kiakili, uniruhusu kufurahia manthari ya asili na unipa isia ya mafanikio nikifika kileleni. Pia uko mlimani kuna upepo mwanana na bado kunaeza kupunguza mawazo huko kwa sababu ya hewa nzuri pia kuna nisaidia kupumzisha akili na kujenga hafya ya mwili.

Unapenda kufanya nini na familia yako. Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu hasa kukaa pamoja na kuzungumza. Kula chakula kwa pamoja na kucheka. Pia napenda kushiriki nao katika shughuli kama kutazama televisheni, kuenda matembezeni na kusherehekea matukio muhimu. Kufanya mambo haya hunipa furaha kunipa utulivu na kuimarisha mshikamano kwetu. Familia ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Hivyo muda ninao utumia nao nauthamini sana.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Utaratibu wangu au kahawa au chai ni rahisi lakini naupenda. Asubuhi napendelea kunywa chai yenye maziwa na au kahawa nyepesi ili kuniamsha na kunipea nguvu ya kuanza siku. Napenda kuinywa kwa utaratibu nikiwa nimetulia. Mara nyingi na nikitafakari au nikijipanga ratiba ya kisiku. Wakati mwigine mchana au jioni naweza kunywa chai tena kwa ajili ya kupumzika kwangu. Kahawa au chai si kinywaji tu bali ni muda utulivu na maandalizi ya akili.

Niambie kusu likizo yako ya ndoto? Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kwenda sehemu tulivu yenye mandhari ya asili kama ufuko wa bahari na eneo lenye mlima na msitu. Napenda mahali penye hewa safi maji, ya bahari, mporomoko wa maji na mazingira ya sio na kelele nyingi. Ningependa kutumia muda wa huo kupumzika, kutembea, kupiga picha na kujifunza utamaduni wa eneo husika. Pia ningipenda kuonja vyakula vyasili kuzungumza na watu wa eneo hilo. Kwa jumula likizo ya ndoto yangu ni ile inyonipa utulivu wa akili, furaha na kumbukumbu nzuri.

Unajenga mahusiano vipi na wafanyikazi wengine? Najenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa ushirikiano, heshima na mawasiliano mazuri. Napenda kushirikiana nao katika kazi pamoja, kusaidiana pale inapohitajika na kuwasilikiliza kwa makini. Pia na shirikiana nao mawazo, kutoa motisha na kusherehekea mafanikio nao pamoja. Kila wakati ninapojitahidi, kuwa na mtazamo chanya, kuonyesha heshima na kuondoa migongano isiyo ya lazima, ili tufanye kazi kwa ufanisi na kwa mashikamano. Kwa kifupi ninajenga mahusiano ya kitaluma na ya kirafiki kwa njia ya ushirikiano, kuaminiana na kuelewana.

Ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa shule. Alinifundisha siyo la tu somo bali pia maandalizi ya kazi kwa bidii, nidhamu na umuhimu wa kuwa na maadili mema. Kila wakati alisisitiza umuhimu wa kujifunza kwa bidii na kutumia maarifa yangu kwa njia nzuri. Mafundisho yake yalinisaidia kwenye nidhamu makini na kujiamini. Na bado naendelea kuyatumia maishani. Kumbu kumbu hizi zinaonyesha jinsi mwalimu mmoja mwenye mafunzo mema. Anayaweza kubadilisha mtazamo wa maisha ya mwanafunzi.

Nyama gani unaipenda zaidi? Nyama naipenda zaidi ni kuku. Napenda jinzi inavyopikwa na kwa latha nzuri iwe ni kukaangwa, kuchemusha au kuchomwa. Kuku unipalishe bora na nguvu ya kikuendelea na shuguli za siku. Na pia unafaa na vyakula vingine kama awali na mboga. Zaidi ya latha yake ni raisi kufraia na inavutia sana katika milo ya kila siku.

Unawekaji malengo ya kila mwezi kazini. Unaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuchambua kazi ninazo zihitajika, kutambua vipaombele na kupanga hatua za kufanikisha kila lengo. Kwanza natambua kazi kubwa na ndogo zinazo itajika kufanya uamuzi huu. Kisha nazigawa na kipaumbele kulingana na umuhimu na dharula. Bada ya hapo naunda ratiba na mpangilio watuwa za ili kwa kisha ni lengo linafanikua kwa wakati. Huwa napima maendeleo kila wiki na kurekebisha mipango kama inahitajika kwa kifupi napanga malengo yangu kwanjia ya ufanisi mpangilio na kuzingatia matokeo.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi wikendi napenda kupumzika, kushirikiana na familia na marafiki na kufanya shughuli za burudani. Kwa mfano napenda kutembea nchi kusherekea matukio madogo kutazama filamu au kucheza michezo ya kawaida. Pia napenda kutumia muda huo kupanga wiki ijayo, kusoma au kufanya mashughuli dogo za nyumbani. Kwa kifupi na wikendi ni muda wangu wa kupumzika, kufurahia na kujiandaa kwa wiki inayofuata.